Skrini. Ni uso wa kifaa cha ki-elektroniki. Unaotumika kuonyesha maandishi, picha au taarifa mbali mbali kwa mtumiaji. Ki msingi, skrini hufanya kazi kama dirisha linalo ruhusu binandamu kuona na kufahamu kinachoendelea ndani ya kifaa kama kopmyuta simu, runinga, au kompyuta mpakato. Kwa maana ya msingi skrini ni kiungo muhimu kati ya teknolojia na mtumiaji. Kwani bila skrini, mawasiliano ya moja kwa moja na kifaa yangekuwa mangumu sana. Katika matumizi ya jumla, skrini hutumika katika karibu kila nyaja ya maisha ya kisasa. Kuanzia mawasiliano elimu kazi hadi burudani. Umuhimu wake unaonekana na uwezo wake wa kuwasilisha taarifa kwa haraka na kwa namna inayo eleweka kwa macho. Katika maisha ya kila siku ya jamii, skrini imekuwa sehemu inayo, tenganishwa na shughuli nyingi kama. Kujifunza mtandaoni, kufanya kazi ya ofisini, kuwasiliana na watu wa mbali na kupata taarifa za ulimwengu. Kupitia skrini, jamii inaweza kuunganishwa zaidi na kupata maarifa kwa urahisi kuliko wakati mwingine wowote. Kwa adhari pana, skrini ina mchango mkubwa kielimu kijamii kiuchumi na kiteknolojia. Ki elimu skrini imeleta mapinduzi katika ufuatiliaji na ujifunzi kwa kuwezesha masomo ya mtandaoni. Utafiti na matumizi ya nyenzo za kidigitali. Kiuchumi skrini ni sehemu ya msingi ya uzalishaji na huduma katika sekta nyingi. Hivyo kuongeza ufanisi wa kasi kazini kijamii. Skrini imebadilisha namna watu wanavyo wasiliana. Kusikizana na kujieleza kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidigitali. Kitekinolojia maendeleo ya skrini yanaendelea kuboresha ubora wa picha matumizi ya nishati na uzoefu wa mtumiaji jambo linalo onyesha jinsi kifaa hiki kilivyo na nafasi kubwa katika maendeleo ya dunia ya kisasa. Katika maisha yangu binafsi, skirini imekuwa sehemu kubwa ya ratiba na mtindo wangu wa maisha ya kila siku. Mimi hutumia skirini katika masomo, kazi, mawasiliano na hata mapumziko yangu ya burundani. Kila ninapo kila ninapo kupanga kazi zangu kufuatulia malengo yangu ya kuwasiliana na watu muhimu katika maisha yangu. Wakati mwingine, skrini inakuwa kama kioo cha fikra yangu. Kwani kupitia maandishi ninayoandika au taarifa ninazo tazama mimi hujifunza zaidi kuhusu nafasi yangu. Malengo yangu na mwelekeo wa maisha yangu ya kila siku. Tafakari yangu ya kina kuhusu skrini imenifundisha masomo mengi kuhusu matumizi ya teknolojia kwa busara nimejifunza kuwa skrini inaweza kuwa chanzo kikubwa cha maendeleo na taarifa. Lakini pia inaweza kuwa chanzo cha uchovu. Kupoteza muda endapo haitatumika kwa nidhamu. Changamoto ninazo kutana nazo ni kudhibiti muda endapo haitatumika kwa nidhamu. Changamoto ninazo kutana nazo ni kudhibiti muda ninapo ninapo tumia mbele ya skrini hasa pale ninapohisi macho kuchoka au umakini kupungua. Ki hisia skrini imenipa furaha msisimko na wakati mwingine faraja. Lakini pia imenifundisha umuhimu wa kupumzika na kujenga nayo mara kwa mara. Adhari chanya ninayo iona ni kuongezeka kwa madhara. Ujuzi wa.

Jana. Ni neno linalotumika siku iliyopita kabla ya leo. Nilikuwa na maana ya wakati ulio kwisha lakini bado una adhari katika sasa. Kimsingi jana huwakilisha muda uliopita. Karibuni ambao matukio yake bado yapo katika kumbukumbu za mtu. Na yanaweza kurejelewa. Kwa urahisi kama maana ya msingi, jana ni kipimo cha muda kinachotusaidia kutofautisha kati ya yaliyopita na yanayo endelea huku kikibeba kumbukumbu uzoefu na maamuzi yaliyo fanyika. Katika matumizi ya jumla, jana hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku. Kuendeleza matokeo hali au uzoefu uliotokea muda mfupi uliopita. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kutusaidia kuelewa mafunzo na matukio ya kujifunza kutokana na yaliyotokea katika maisha ya jamii jana hutumika kama leja ya kudhamini mwenedo. Maendeleo na makosa, iwe katika kazi, elimu au mahusiano ya kijami. Kupitia neno jana, watu huweza kuunganisha yaliyopita na sasa, na hivyo kujenga mwendelezo wa fikra na matendo. Kwa athari pana, jana lina mchango mkubwa katika uelewa wa kijami, ya elimu na kisaekolojia ya kijamii kumbukumbu za jana hujenga historia ndogondogo. Za maisha ya watu na jamii na kusaidia kutambua mabadiliko yanayotokea kwa muda Chiarimu jana husaidia katika mchakato wa kujifunza kwa sababu uzoefu wa siku iliyopita. Unaweza kuwa somo la kuboresha uwelewa wa utendakazi na wa sasa. Kisaikolojia jana lina nafasi ya kipekee kwa kuwa linaweza kuwa chanzo cha motisha majuto na tafakari, kulingana na yaliyotokea. Kwa hivyo, jana si neno la muda tu mbali ni daraja wakati ya uzoefo uliopita na mwelekeo wa sasa wa maisha. Katika maisha yangu binafsi, jana mara nyingi huwa kioo. Kinachonisaidia kutazama na kujielewa zaidi. Mimi hutafakari jana kuhusu yale niliofanya jana maamuzi nilioyachukua na jinsi yanavyoadhiri i siku yangu ya leo jana hunikumbusha kazi nilizo kamilisha makosa niliyoyafanya na mafanikio madogo niliyoyapata. Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia kumbukumbu za jana kupanga ratiba yangu ya leo, kuboresha mienendo yangu na kurekebisha pale ninapoona mambo. Yanakwenda sawa. Jana hunipa nafasi ya kujifunza kutokana na uzoefu halisi badala ya nadhalia. Na kufanya nijisikie karibu zaidi na mchakato wa ukuwaji wangu binafsi. Tafakari yangu ya kina kuhusu jana imenifundisha umuhimu wa kukubali yaliyopita bila kujifunza nayo kupitia kiasi. Nimejifunza kuwa jana inaeza kuwa somo lenye dhamani kubwa endapo nitalitumia kwa hekima. Lakini linaeza pia kuwa mzigo iwapo nitaendelea kujilaumu na kujilaumu kwa makosa yaliyopita. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale kumbukumbu za jana zinapobeba hisia nzito kama majuto au huzuni. Jambo linalo hitaji nguvu na kisekolojia ili kukubali na kuachilia. Kihisia jana linaweza kunipa furaha na ninapokumbuka mafanikio ya hunifanya nitafakari kwa kina ninapo kumbuka changamoto adhari chanya niliyo ona na kuongezeka kwa hekima. Subira uhuru.

Programu ni mkusanyiko wa maagizo ya kidigitali yanayo undwa ili kuwezesha kompyuta simu au kifaa kingine cha kielektroni kufanya kazi fulani Maalum. Kimsingi programu hu ongoza kifaa jinsi ya kupokea taarifa kuchakata na kutoa matokeo yanayo hitajika na Mtumiaji. Kwa maana ya msingi programu ni akili ya kifaa cha kiteknolojia kwani bila programu kifaa hakiwezi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi wala kutoa huduma zinazo tarajiwa. Katika matumizi ya jumla programu hutumika katika karibu kila kila nyanja ya maisha ya kisasa. Kama elimu biashara afya mawasiliano na burudani. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kurahihisha kazi kuokoa muda na kuongeza ufanisi wa shughuli za kila siku. Katika jamii programu hutumiwa kufundisha kufanya miamala ya kifedha kuwasiliana na kwa haraka na kusimamia taarifa muhimu. Kupitia programu maisha ya watu wengi yamekuwa mepesi zaidi kwa sababu shughuli abazo awali zilihitaji juhudi kubwa sasa zina weza kufanyika kwa haraka na kwa usahihi mkubwa. Kwa athari pana programu ina mchango mkubwa kiteknolojia kiuchumi kielimu na kijamii ki teknolojia, programu ndiyo msingi wa maendeleo na uvumbuzi wa kidigitali kwani kila kifaa au mfumo mpya hutegemea programu kufanya kazi kiuchumi programu zimezalisha ajira nyingi kuimarisha biashara za mtandaoni na kuongeza ufanisi katika uzalishaji na utoaji wa huduma. Kielimu programu zinaleta mapinduzi makubwa kwa kuwezesha ujifunzaji wa mtandaoni tafiti za upatikanaji wa taarifa na urahisi. Kijamii programu zinabadilisha namna watu wanavyo wasiliana, kushirikiana na kuunda mahusiano na hivyo kunifanya kufanya dunia ionekane ndogo na iliyo uganishwa zaidi kuliko hapo awali. Katika maisha yangu binafsi imekuwa sehemu muhimu sana ya shughuli zangu za kila siku. Mimi hutegemea programu katika masomo kazi na mawasiliano na hata kupanga ratiba zangu kila ninapotumia programu fulani hususi kama nigepata msaada wa ziada unaorahihisha kufanikisha malengo yangu. Kwa haraka zaidi programu hunisaidia kupanga kazi zangu kuhifadhi taarifa muhimu na kuwasiliana na watu muhimu katika maisha yangu. Katika maamuzi yangu ya kila siku. Mimi huzingatia sana programu ninazo zitumia kwa sababu najua zina athari kubwa katika muda wangu umakini wangu na ubora wa kazi ninayofanya. Programu zinakuwa kama mshirika wangu wa karibu katika safari ya kujifunza kufanya kazi na kujenga binafsi. Tafakari yangu ya kina kuhusu programu imenifundisha umuhimu wa kutumia teknolojia kwa busara na malengo yenye mwelekeo. Nimejifunza kuwa programu zina kuwa nyenzo bora ya maendeleo endapo inatumiwa kwa nidhamu lakini pia zinaweza kuwa chanzo cha upotevu wa muda endapo itatumia bila mpangilio. Changamoto ninazo kutana nazo ni kudhibiti wingi wa programu na taarifa zinazozunguka. Jambo linalo nilazimu kuchagua kwa makini kile kinacho nifaa. Kihisia programu hunipa furaha na motisha ninapo fanikiwa kukamilisha kazi kwa ufanisi.

Mradi Ni mpango maalumu unao andaliwa kwa kutekeleza kwa muda fulani ili kufikia lengo au malengo yanayo bainishwa kwa wazi. Kimsingi mladi huhusisha kupanga lasrimali muda na nguvu za watu ili kupata tatizo au kureta maendeleo katika eneo fulani kwa maana ya msingi. Mladi ni mchakato. Wenye uwezo wa mwisho unaolenga kuleta matokeo yanayo onekana kama yenye manufaa kwa mtu binafsi au jamii. Katika matumizi ya jumla, muradi hutumika katika nyaja nyingi kama elimu biashara maendeleo ya jamii na taasisi za serekali. Umuhimu wake unaonekana na uwezo wake wa kubadilisha mawazo na kwa mtido unavyo leta matokeo halisi katika maisha ya kila siku. Jamii, miradi na hutekeleza ubora wa huduma. Kuugeza kipato, kuimalisha miudo mbinu na kukuza ujuzi. Kupitia miradi mtu hujifunza, kupanga, kusirikiana na kuwajibika. Jabo linalo changia maendeleo, endelevu na ustawi wa jamii kwa ujumula. Kwa azali pana, miradi una mchango mkubwa kijamii kiuchumi kielimu na kiutawala. Kiuchumi miradi huongeza ajira kuimalisha uzalishaji na kuchochia ukuwaji wa kipato kwa watu binafsi. Na jamii kierimu miradi huwapa watu furusa ya kujifunza kwa vitedo kukuza ujuzi na kutumia nazaria katika mazingira halisi. Kijamii miradi hutumika mshikamano kwa kuwaleta watu pamoja ili kufanikisha lengo la pamoja. Kiutawala miradi husaidia kupanga maendeleo kufuatilia matumizi ya lazirimali na kuwakikisha uwajibikaji katika utedakazi wa malengo ya muda mfupi na mlefu. Hivyo, ili chombo muhimu cha kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Katika maisha yangu binafsi, muladi umekuwa sehemu muhimu ya safari yangu na kujifunza kazi ya malengo. Binafsi kupitia muladi nimejifunza kupungua munda wangu kugawa majukumu na kusimamia raslimari kwa uangalifu. Kila muradi ninao ufanya una nifundisha umuhimu wa umumilivu nidhamu na kushirikiana na wengine. Muradi umenisaidia pia kujitambua uwezo wangu. Mapungufu na yangu na maneno ninayo ya hitaji kubolesha katika maisha yangu ya kila siku. Mawazo ya kimuradi hunisaidia kufanya maamuzi kwa kuzingatia malengo hatua na matokeo. Ninayo taka kufikia. Tafakali yangu ya kina kuhusu muladi imenifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa maandalizi na juhudi za maksudi. Nimejifunza kuwa kila muladi unachangamoto zake. Kuwanzia ukosefu wa munda laslimari chache hadi kutofautiana kwa maoni ya watu. Changamoto hizi wakati mwingine huni sababisha msongowa mawazo. Lakini pia hunipa nafasi ya kujifunza kuwa matatizo na kuwa bunifu. Kihisia kukamilisha muladi hunipa fulaha kujiamini na hisia ya kutimiza wajibu wangu adhali chanya ni nayo iona ni kuimarika kwa uwezo wangu wa kupanga kuongoza na kuwajibika. Hata hivyo nimegudua pia kuwa mladi. Mladi unapo tekelezwa kwa umakini unaweza kuleta hasara au kuvujika kwa matumaini. Jabo linaro nifundisha umuhimu wa kujikuza kutokana na makosa na kuendelea mbele.

Malipo ni kitendo cha kutoa na kupokea fedha bidhas au huduma kama fidia ya kazi huduma au bidhaa iliyo tolewa. Kimsingi malipo huwakilisha dhamani ya juhudi au rasilimali iliyo tumika katika kutimiza jukumu fulani. Kwa maana ya msingi, malipo ni makubaliano kati ya pande mbili yanayo yanayo hakikisha kuwa ame itawa huduma au kazi. Anatambuliwa na kuudhaminiwa kupitia fidia inayo lingana na mchango wake. Katika matumizi ya jumla malipo hutumika katika maisha ya kila siku. Kuendesha mahusiano ya kiutumi na kijami umuhimu wake unaonekana katika kuendesha biyashara, ajira, huduma na hata mahusiano ya kijami ya nayo husisha kubadilishana zamani katika jamii malipo huchochea watu kufanya kazi kwa bidii kuwajibika na kuboresha ubora wa huduma wanazo zitoa. Kupitia malipo watu huweza kukidhi mahitaji yao ya msingi kama chakula makazi na ya elimu, hivyo kuwa msingi wa ustawi na maisha ya kilasiku kwa athali pana maliipo yana mchango mkubwa kiuchumi kijamii na kisaikolojia. Kiuchumi malipo ndiyo njini ya mzunguko wa fedha uzalishaji na matumizi na bila malipo yenye haki uchumi huu ushidwa kukua. Kwa usawa kijami malipo huwadhiri. Hadhi ya mtu mahusiano kazini na hali ya usawa katika jami hasa pade panapo kuwa na tofauti kubwa katia wanaolipo zaidi na wanaolipo kidogo. Kisikolojia, malipo ya nazili motisha kujiamini na hisi ya ya kuthaminiwa. Kwani mtu anayelipwa kwa haki huu hisi mchango wake unatabuliwa. Hivyo malipo ni swala la kifedha peke. Badini kipimocha haki, tazmini na heshima katika jami. Katika maisha yangu binafsi malipo yamekua na nafasi muhimu sana katika namna ninavyofanya maamuzi na kupanga maisha yangu. Mimi hutazama malipo kama matokeo ya juhudi na nidhamu. Niliyo weka katika kazi au shuguri ninazo fanya. Kira ninapo ninapo pokea malipo huhisi kama kuna uthibitisho wa amani ya muda na nguvu inayotumia. Malipo hunisaidia kupanga matumizi yangu. Kuweka akiba na kuji wekea malengo ya muda mfupi na mrefu. Katika maisha yangu ya kila siku mimi hutumia malipo situ kama njia ya kukidhi mahitaji bali pia kama kipimo cha maendeleo yangu. Binafsi na kibiashara cha mwelekeo inachukua inayochukua katika kazi na maisha kwa ujumla. Tafakari yangu ya kina kuhusu malipo imenifundisha masomo muhimu kuhusu uwajibikaji uvumilivu na haki. Nimejifunza kuwa si kila kazi hulipwa mara moja au kwa kiwango. Na nazo ni pale ninapo hisi malipo hu hayalingani na juhudi. Niliyo weka hali inayo weza kuleta kukata tamaa au maswali kuhusu dhamani ya kazi yangu. Kihisia malipo ya haki hunipa Hunipa Furaha motisha na kujiamini huku malipo duni yaki nilazimisha kutafakari upya. Matu maamuzi yangu ya njia ninazotumia adhali chenya ninayo yona kujifunza kupanga fedha. Kudhamini kazi.

Boga. Ni vyakula vinavyotokana na mimea ambayo hutumika kama sehemu muhimu ya lishe ya binadamu na mara nyingi. Hujumuisha majani mizizi matunda au mbegu zinazoliwa pamoja na chakula kikuu. Kimsingi mboga hujulikana kwa kuwa na virutubisho muhimu kama vitamini madini na nyuzi nyuzi, inavyo saidia mwili kufanya kazi kwa usahihi. Kwa maana ya msingi mboga ni chanzo cha afya, kinacho changia, uimara wa mwili na kinga zidi ya magojwa mbalimbali. Katika matumizi ya jumla mboga hutumika katika jamii nyingi kama kiungo cha lazima katika mlo wa kila siku, umuhimu wake huonekana katika mchango wake wa kuboresha afya, kumairisha mmeng'enyo wa chakula na kusaidia kudhibiti magojwa yanayatokana na lisheduni. Katika maisha ya kila siku, mboga hupatikana nyumbani sokoni shuleni na kwenye migahawa na mara nyingi huandaliwa kwa njia mbalimbali. Kulingana na tamaduni za jamii na na kutumia matumizi ya mboga ya jamii hunifunza kuthamini chakula ya asili na kuzingatia afya kama msingi wa maisha bora. Kwa dhali pana, mboga zina mchango mkubwa kiafya kiuchumi na Kijamii. Kiafya matumizi ya mboga hunisaidia kupunguza hatari ya magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na matatizo ya moyo kwa kunipa mwili lwa kuupa mwili virutubisho muhimu. Kiuchumi kilimo na biashara ya mboga ni chanzo cha kipato kwa wakulima wengi na huchangia ajira katika jamii. Kijamii boga zinakuwa sehemu ya tamaduni wa chakula na huimarisha mahusiano ya familia na kijamii. Kupitia maadalizi na ulaji wa pamoja hivyo mboga si chakula cha kawaida tu bali ni rasimali muhimu katika ustawi wa jamii na maendeleo endelevu. Katika maisha yangu binafsi, mboga zimekuwa sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha na maamuzi yangu ya kila siku. Kuhusu chakula, mimi nimejifunza kuthamini mboga kama chanzo cha nguvu na afya hususani napojitumia mara kwa mara katika mlo wangu. Kila ninapokula mboga huhisi kama ninaupa mwilii wangu heshima na mwangalizi unaostahili mboga hunisaidia kuwa na mwili mwepesi umakini mzuri na hali ya utulivu wa akili. Katika ratiiba yangu ya kila siku. Mimi hujitahidi kuhakikisha kuwa mboga hazikosekani kwenye sahani yangu. Kwani ni meona wazi tofauti katika afya na nguvu zangu ninapozitumia kwa ukawaida. Tafakari yangu ya kina kuhusu mboga imenifundisha masomo muhimu kuhusu nidhamu uvumilivu na kujali afya ya muda murefu. Nimejifunza kuwa kula mboga si suala la ladha pekee bali uwezekaji wa afya yangu ya baadae. Changamoto ninazokutana nazo ni wakati mwingine kukosa mboga safi au kuwakilisha kuchagua vyakula vya haraka visivyo na lishe bora. Kihisia mboga hunipa hisia ya kujijali na kujithamini. Kwani ninapozila huhisi kama nimefanya uamuzi sahihi kwa mwili wangu. Athari chanya ninayoiona ni kuimarika kwa afya, kupungua kwa uchovu na kuongezeka kwa kujiamini. Huku nikitambua pia kuwa uzembe katika lishe unaweza kuleta madhara ambayo huonekana pole pole lakini kwa athari kubwa.

Nakupenda, ni kauli fupi yenye uzito mkubwa wa kihisia inayotumika kueleza hisia za upendo. Mapenzi au kuthamini kwa dhati kati ya mtu na mtu. Kimsingi neno hiri huwakilisha hisia za dani, zinazotoka moyoni na kuonyesha uhusiano wa karibu wa kipekee. Na wenye maana. Kwa maana ya msingi, nakupenda si neno la kawaida. Tu bari ni tamko la hisia linalo beba dhamira ya kujali, kuheshimu na kuunganisha nafasi bili au zaidi kwa msingi wa mapenzi na uaminifu. Katika matumizi ya jumla nakupenda hutumiwa katika mahusiano bali bali kama kifamilia, kimapenzi, kirafiki hata kijamii. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuimarisha mahusiano kuondoa mashaka na kujenga uhusiano wa kihisia ulio imara katika maisha ya kila siku ya kijamii. Kauli nakupenda hutumika kama dalaja la kuunganisha watu, kupunguza migogoro na kuleta ukaribu wa kihisia. Neno hili lina nguvu ya kuponya maumivu. Kuleta faraja na kutoa matumaini pale inapotumiwa kwa dhati na uaminifu. Kwa dhali pana, nakupenda lina mchango mkubwa kijamii, kisaikorojia na kitamaduni. Kijamii rinasaidia kujenga jamii yenye mshikamano, huruma na uelewano kwa sababu watu hujifunza kuthaminiana, kuheshimiana. Kisaikorojia kaulia ya nakupenda huongeza kujiamini, huimarisha afya ya akiri na humpa mtu hisia ya kukubalika na kuthaminiwa. Kitamaduni, neno hiri lina nafasi tofauti kulingana na jamii. Lakini kwa ujumla, hubeba matiri ya utu. Heshima na mshikamano wa kibinadamu. Hivyo nakupenda ni neno lenye adhari kubwa linarovuka mipaka. Ya ruga na kuwa hisia ya pamoja linapounganisha wanadamu. Katika maisha yangu binafsi, nakupenda limekuwa neno lenye maana kubwa sana na lenye nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Mimi hulitumia kwa tahadhali, kwa sababu nami kuwa na neno linapo, linapaswa kutoka moyoni na si midomoni tu. Kila ninaposema nakupenda, huhisi kama najifunga na kushiriki sehemu ya ndani kabisa na nafasi yangu. Neno hili hujitokeza katika maisha yangu ya kila siku. Kupitia matendo yangu, maamuzi ninayoyafanya na namna ninavyowajali watu walio karibu nami. Mimi huliona na kupenda si kauli ya muda mfupi bali ni adhali ya kujali. Kusikiliza na kusimama na mtu hata katika nyakati ngumu. Tafakari yangu ya kina kuhusu nakupenda imenifundisha masoma muhimu kuhusu uaminifu, uvumilivu na uwajibikaji wa kihisia. Nimejifunza kuwa kusema nakupenda kunahitaji ujasiri wa. Kwa sababu kunanifunga mtu kwa uwezekano na kuumizwa. Au kukataliwa. Changamoto ninazokutana nazo ni kuhakikisha kuwa matendo yangu yanaendana na kauli hii, kwa sababu upendo wa kweli hu hauishi katika maneno pekee bali huonekana katika vitendo. Kihisia nakupenda hunipa fursa kubwa. Ninapo ona lina, linapokelewa kwa dhati. Lakini pia hunifundisha subira na ukomavu. Ninapo kutana na maumivu au kutoelewana. Adhali chanya ninayoiona ni kuimarika kwa mahusiano yangu na ukuwaji wa.

Usimamizi ni mchakato wa kupanga kuongoza kuratibu na kuthibiti rasilimali ili kufikia malengo yanayowekwa kwa ufanisi na kwa uwajibikaji kimsingi. Usimamizi huu huhusisha matumizi sahihi ya muda watu fedha na taarifa ili kuhakikisha shughuli zimendeshwa kwa mpangilio na matokeo yanapatikana kwa maana ya msingi. Usimamizi si sanaa na sayansi ya kuongoza juhudi za pamoja kwa lengo la kufanikisha malengo ya mtu binafsi taasisi au jamii. Katika matumizi ya jumla, usimamizi hutumika katika nyanja zote za maisha kama familia, elimu, biashara, taasisi na nauma na mashirika binafsi. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kupunguza machafuko kuongeza ufanisi na kufanikisha rasilimali zinatumika kwa busara. Katika maisha ya kila siku ya jamii, usimamizi mzuri husaidia kupanga kazi. Kusimamia miradi na kuendesha shughuli za kifamilia. Na kutatua changamoto kwa utaratibu kupitia usimamizi jamii kwa kujenga nidhamu na uwajibikaji na mwelekeo wa pamoja kwa adhari pana usimamizi huna mchango mkubwa kiuchumi kijamii kielimu na kiutawala. Kiuchumi usimamizi bora huongeza tija. Hupunguza upotevu wa lasi marina kuchangia ukuwaji edelevu na taasisi na biyashara. Kijami usimamizi usaidia kudumisha mushikamano wazi na haki katika mahusiano ya kazi na jamii kwa ujumla. Kielimu usimamizi huimarisha mazingira ya kujifunza kwa kupanga ratuba, rasilimali na malengo ya kielimu. Kiutawala usimamizi ni msingi wa utekelezaji wa sera, ufuatiliaji na shughuli na uwajibikaji wa viongozi hivyo usimamizi ni gumzo muhimu ya maendeleo na ustawi wa jamii. Katika maisha yangu binafsi, usimamizi umekua jambo la msingi linalo adhiri mafanikio na utulivu wangu wa kila siku. Mimi nimejifunza kuwa bila usimamizi mzuri wa muda fedha na nguvu zangu malengo yangu mengi yangesalia kuwa ndoto. Usimamizi unisaidia kupanga ratuba kueka vipaumbele na kuhakikisha kuwa inatimiza majukumu yangu kwa wakati. Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia misingi ya usimamizi katika kupanga masomo kazi na hata mapumziko. Jambo linalo nisaidia kudumisha uwiano kati ya wajibu na mahitaji binafsi kupitia usimamizi. Nimeweza kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wangu katika shughuli n inazofanya. Tafakari yangu ya kina kuhusu usimamizi imenifundisha masoma muhimu kuhusu nidhamu, wajibikaji, uongozi na nafasi. Nimejifunza kuwa usimamizi unaanza na mimi mwenyewe kabla ya kuongoza wengine na kwamba kukosa mpangilio kunaweza kuleta mkanganyiko na kuchelewesha maendeleo. Changamoto ninazo kutana nazo ni wakati mwingine kushindwa kutekeleza mipango niliyoiweka kutokana na mabadiliko ya ghafla au ukosefu wa motisha kihisia usimamizi mzuri hunipa hisia ya udhibiti utulivu na kujiamini huku usimamizi duni kunifanya nihisi kuchoka na kupoteza mwelekeo.

Ngumu ni neno linalotumika kueleza jabo kali au tatizo abalo linahitaji juhudi. Ujuzi uvumilivu au muda mwingi ili Kuielewa Kulitatua au kulikamilisha kimsingi ngumu huwa kilisha changamoto inayo lazimisha mtu. Kufikiri kwa kina. Kutumia mbinu tofauti na kujaribu Ba, mbadala ili kufanikisha jabo fulani. Kwa maana ya msingi, gumu ni kipimo cha ugumu wa maisha kinacho onyesha kuwa si kila kitu ni rahisi bali. Kinahitaji jithahada na ustadi. Katika matumizi ya ujumla, gumu hutumika kueleza hali balibali za maisha kama kazi. Zito masomo yenye changamoto maamuzi magumu au matukio ya sio ya kawaida. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wakuu hamasisha mtu kuwa makini kujifunza na kutatua mbinu na kufanikisha changampt ya jamii Ma boyana kuwa magumu kujenga nidhamu uvumilivu na ustadi wa kutatua matatizo. Kupitia hali gumu watu hujifunza. Kuwa kila jabo lenye thamani linahitaji juhudi na si kira kitu kinapatikana kirahisi. Kwa dhali pana hali gumu inamchango mkubwa kisaikolojia kielimu kijamii na kujitambua kwa mtu binafsi. Kielimu changamoto ngumu huu chochea akiri kufanya kazi. Ngumu huu imalisha musikamano na ushirikiano. Kwa sababu maranyingi inahitaji watu kushirikiana ili kutatua matatizo magumu. Kiuchumi kushugulika na hali ngumu huu saidia kuongeza ufanisi kupunguza upotevu wa lasrimali na kukuza maendeleo hivyo gumu ni sehemu ya maisha inayo changia ukuwaji wa binafsi na maendeleo ya jamii katika maisha yangu binafsi hari ngumu mara nyingi zi mekua changamoto zinazo ni achia nafasi ya kujifunza na kukua mimi hujikuta nikikabiriana na kazi ngumu na masomo. Masomo. Maamuzi magumu ya maisha au changamoto za kibinafsi. Zinazo hitaji uvumilivu na busara. Kira mara ni napopambana na hali ngumu. Uhishi kama ni na imalika hujifunza hujifunza binu mpya na kuongeza uthabiti wa akili na moyo. Hali hii ngumu zinanifundisha pia. Kuthamini kila mafanikio madogo ni nayo ya pata bandara ya kujitahidi. Kujitahidi. Katika maisha yangu ya kila siku hali gumu hunisaidia kupanga mikakati kutumia raslimsli kama busara na kujifunza kuwa kila tatizo lina suluhisho ikiwa mtu anaendelea kujaribu bila kukata tama. Tafakali yangu ya kira yakina kuhusu hali ngumu inanifundisha masomo muhimu kuhusu subira uvumilivu na uthabiti waki akili na kihisia nimejifunza kuwa chamgamoto ngumu sio kikwazo. Chaku shidwa bali ni fursa ya ukuwaji na kujifunza binu mpya. Changamoto ya hali hizi. Kwa busara ni mpango wa thati. Kihisia kujishugulisha na hali ngumu hunipa hisia ya kisaikorojia na kujiamini zaidi. Athali chanya ni nayo iona ni ukuwaji na uwezo wangu wa kufanya maamuzi. Ustadi na kufanya matatizo na kujifunza kuwa maisha yenye maana yanahitaji juhudi uvumilivu na bidii edelevu.

Neno karibu linatumika kueleza ukaribu na wa kimahali kihisia au kijamii na mara nyingi utumika pia kama salamu ya ukalimu. Ilio ilio wakaribisha watu au kuonyesha upatano. Kimsingi karibu huwashiria hali ya ku shirikiana ushirikiano na upendo ambapo mtu au kitu kiko ndani ya eneo la urafiki, heshima au unganisho. Kwa maana ya msingi, karibu sii tu kielelezo cha umbali wa kimwili mbali pia ni ishara ya uhusiano wa karibu. Heshima na upendo unawezesha watu kuunganishwa au kushirikiana. Katika maamuzi ya jumla, karibu hutumika katika maisha ya kila siku kueleza mahusiano ya kijamii nafasi ya kibinafsi na kuwa kuwa alika wengine katika shughuli mbalimbali. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuunda mazingira ya urafiki. Mshikamano na kuimarisha mshikamano kutatua ngogoro na urahisi wa kuuuda hali ya ushirikiano. Kupitia kauli ya karibu, mtu anaweza kueleza heshima uunganisho wa kihisia na ukaribu wa mahali jambo linachangia ustawi na mahusiano ya kibinadamu. Kwa dhali pana, karibu linamchango mkubwa kijamii kisaikolojia na hata kitamaduni. Kijamii karibu husaidia kuunda jumuia yenye mshikamano usaidizi na heshima kwa kila mmoja. Kisaikolojia hali ya kukuwa karibu na wengine au kuonyesha karibu huu ya mtu ajisikie amani furaha na usalama wa kihisia kitamaduni karibu ni sehemu ya maadili ya heshima urafiki na mshikamano ambapo jamii nyingi huelewa kuwa karibu ni msingi wa kushirikiana na kudumisha mahusiano hivyo karibu ni zaidi ya dhana ya ukaribu wa kimwili ni kihisia cha mshikamano wa binadamu mshikamano wa kihisia na mshikamano wa kijamii. Katika maisha yangu binafsi, karibu limekua neno lenye nafasi ya kipekee katika uhusiano na maadili yangu ya kila siku. Mimi husikia muhimu sana pale ninapokuwa karibu na familia marafiki au wale ninaowathamini. Kwa sababu nahisi kuwa uhusiano wetu una imani, heshima na mshikamano. Kila ninapo karibia karibiana na mtu au jambo fulani uhisi nguvu ya kipekee ya Kushirikiana Kushika Kushikamana kwa msaada wa kihisia. Katika maisha yangu ya kila siku kauli ya karibu hunisaidia kuunda uhusiano wa dhati kuimarisha mshikamano na kujenga mazingira yenye heshima na urafiki wa kweli. Jambo linao saidia kujenga mtazamo chanya na ustawi binafsi. Tafakari yangu ya kina kuhusu karibu imenifundisha masomo makuu kuhusu mshikamano. Mshikamano wa kijamii na afya ya kihisia. Nimejifunza kuwa karibu ni msingi wa uhusiano wa kudumu. Mahusiano yenye heshima na mshikamano wa kweli. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale ninapo kuwa na umbali au hofu na huonyesha karibu jambo inalo nilazimisha kujifunza kutambua hisia zangu na za wengine. Kihisia karibu hunipa faraja ama ninamotisha pale ninapo hitaji ninapo jihisi kushirikiana au kupokelewa. Adhari chanya ninayo ipata ni nina niku imarika na uhusiano wangu na kijamii.

Uhasibu. Ni mchakato wa kurekodi, kupanga, kuchambua na kutoa taarifa za kifedha zinazohusu taasisi, biashara au mtu binafsi. Husaidia katika uamuzi wa kifedha na kupanga raslimali kwa ufanisi. Kimsingi, usaa, uhasibu hutoa picha halisi ya hali ya kifedha ya mtu na au shirika kwa wakati fulani. Ikisaidia kuelewa mapato, matumizi, mali na madeni. Kwa maana ya msingi, uhasibu ni zana muhimu ya usimamizi wa kifedha, uajibikaji na uwazi katika shughuli za kifedha. Katika matumizi ya jumla, uhasibu hutumika katika biashara, serekali, taasisi za elimu na hata katika maisha ya kila siku ya mtu binafsi. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuhakikisha raslimali zinatumika kwa busara. Kuzuia upotevu wa, wa kutoa taarifa zinazosaidia kufanya maamuzi sahihi. Katika jamii, uhasibu huchangia uwazi wa kifedha kuimarisha uaminifu na mashilika na kuhakikisha kila mtu anayehusika anafahamu hali ya kifedha kupitia uhasibu. Shughuli za kifedha hufanyika kwa mpangilio na watu hupata njia za kupanga maamuzi yao kwa uwajibikaji na ustawi. Kwa hadhali pana, uhasibu una mchango mkubwa kiuchumi, kijamii na kisheria. Kiuchumi uhasibu husaidia biashara kupanga bajeti, kuhesabu faida na kupunguza hasara jambo linalochangia ukuwaji endelevu wa uchumi. Jamii, uhasibu unajenga uwazi wa kuimarisha mshikamano wa kibiashara na jamii kwa kuwa kila upande unajua kinacho tokea kifedha, kisheria, uhasibu husaidia katika kutoa taarifa zinazokithi masharti ya kodi, hesabu za kifedha na uwajibikaji wa kisheria. Hivyo kuepuka migongano ya madeni yasiyo ya lazima. Hivyo uhasibu ni chombo muhimu cha maendeleo ya kifedha, uwajibikaji na ustawi wa jamii. Katika maisha yangu ya binasi, uhasibu umekuwa sehemu muhimu sana ya mpangilio wa kifedha na maamuzi ya kifedha. Mimi hutumia msingi wa uhasibu kupanga bajeti yangu kufuatilia mapato na maamuzi na kuhakikisha kuwa raslimali zangu hazitumiki kiholela. Kila ninapofanya uhasibu wa kila mwezi, huhisi kuwa nina amani ya akili na uelewa wa jinsi fedha zangu zinavyotumika. Uhasibu husaidia kila kila kupanga malengo ya kifedha ya muda mfupi na mrefu. Kuondoa hofu ya upotevu wa fedha na kunipa motisha na kutumia raslimali kwa busara na kwa mpangilio. Tafakali yangu ya kina kuhusu uhasibu imenifundisha masomo muhimu kuhusu uwajibikaji, nidhamu na mipango ya kifedha ninayojifunza kuwa bila sa uhasibu, fedha na raslimali zinakuwa hazina mpangilio jambo linaloweza kuleta hasara au migongano. Changamoto ninazokutana nazo ni wakati mwingine usumbufu na kuandaa taarifa sahihi au kushughulikia mabadiliko ya ghafla katika mapato ya matumizi. Kihisia, uhasibu hunipa hisia ya dhibiti na amani ya akili huku ukinifundisha umuhimu wa uangalifu, nidhamu na uwazi. Athari chanya ninayoiona ni uwezekano wa kufanya maamuzi sahihi. Kuongeza ufanisi wa kifedha na kujenga heshima kwa viongozi, familia na mashirika ninayo.

Ngazi ni dhana inayorejelea uwezo wa mtu kuongoza kuelekeza na kuhamasisha wengine ili kufikia lengo au mwelekeo fulani ulio kubaliwa. Kimsingi uongozi hau hau husiani tu nacheo au mamlaka. Bali unahusu maamuzi mawasiliano na mfano unaoweka kiongozi. Kwa wale, anao wongoza. Kwa maana ya msingi, uongozi ni mchakato unao jengwa juu ya uaminifu, maono na uwajibikaji. Ambao kiongozi hujitolea kuwahudumia wengine huku. Akisimamia mwelekeo wa pamoja. Katika matumizi ya jumla, uongozi hujitokeza katika familia shule sehemu za kazi, taasisi na jamii kwa ujumla. Umuhimu wake unaonekana katika namna anavyosaidia kupanga raslimali kusuluhisha migogoro na kuhamasisha ushirikiano miongoni mwawatu katika maisha ya kila siku. Hata mtu asiye na cheo rasmi anaweza kuonyesha uongozi kupitia vitendo vyake. Maamuzi yake na namna anavyowajibika jamii yenye uongozi bora. Huwa na mwelekeo nidhamu na uwezo wa kukabiliana na changamoto kwa umoja. Kwa mtazamo mpana uongozi unaadhiri kubwa kijamii kiuchumi kitamaduni na kielimu. Kijamii uongozi mzuri huimarisha mshikamano haki na uiano kwa kupa watu sauti na mwelekeo unaoeleweka. Kiuchumi kiongozi wenye maono huchochea maendeleo huweka mazingira bora na uzalishaji na huimarisha matumizi ya raslimali kwa manufaa ya wengi. Kielimu uongozi huchangia kukuza nidhamu ubunifu na uwajibikaji kwa kuhamasisha wanafunzi na walimu kufanya vyema. Kitamaduni uongozi husaidia kulinda maadili mila na utambulisho wa jamii. Hasaa pale viongozi wanapodha nini na kuhesabu misingi ya watu wanao huwa ongoza. Katika maisha yangu binafsi. Uongozi umekua somo linalo nifunza kila siku kupitia uzoefu na changamoto ninazo kutana nazo, mimi nimegundua kuwa uongozi huo hauji kwa kuwaamuru wengine, bali unaanza kwa kujiongoza mwenyewe kwa nidhamu uaminifu na uwajibikaji katika mazingira ya kazi masomo au hata familia nimejifunza kuchukua nafasi ya kusikiliza kushauri na kusaidiana badala ya kulazimisha. Kuna nyakati nimeogopa kuchukua maamuzi kwa kuhofia kukosa lakini kadri muda unavyo pita. Nilitambua kuwa kiongozi halisi. Hakubali kuajibika hata anapokosea. Uongozi katika maisha yangu hujitokeza katika namna inavyo heshimu wengine ninavyo shugulikia migogoro na ninavyo jitahidi kuwa mfano mzuri katika matendo madogo ya kila siku. Tafakari yangu ya kina kuhusu uongozi imenifundisha kuwa ni mzigo unaohitaji moyo wa kujitoa na si tamaa ya sifa. Nimejifunza kuwa changamoto kubwa ya uongozi ni kusawazisha mahitaji ya wengine na misingi yangu binafsi bila kupoteza mwelekeo. Kihisia uongozi wakati mwingine huuleta shinikizo upweke na hofu ya kushindwa. Kuwa furahisha wote. Hata hivyo kupitia hali hizo nimepata mafunzo uvumilivu. Uongozi katika maisha yangu ni kuimarika na.

Gari ni chombo cha usafiri kinachotengenezwa kwa maudhui ya kubeba watu na mizigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa kutumia nguvu za injini au teknolojia zingine za kisasa. Kimsingi gari limeundwa ili kulahihisha harakati za binadamu kupunguza muda wa kusafiri na kuongeza ufanisi katika shughuli za kila siku. Ni kifaa kinachounganisha maeneo tofauti na kuwezesha mawasiliano ya kijami na kiuchumi na njia isiyo ya haraka inayodhibitika. Kwa matumizi ya jumla gari limekuwa sehemu muhimu sana katika maisha ya kisasa na kuwa linaadhiri namna watu wanavyopanga muda wao, kazi zao na hata mahusiano yao. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kurahisisha usafiri na kwenda kazini, shuleni, hospitali au katika shughuli za kijamii. Katika jamii gari huwakilisha uhuru wa kutembea maendeleo ya teknolojia na wakati mwingine hadhi ya kijamii. Jambo linaloonyesha jinsi linavyounganishwa moja kwa moja na maisha ya kila siku ya watu. Kwa athari pana, gari lina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii. Kiuchumi na kitamaduni kwa sababu linawezesha mzunguko wa watu bidhaa na huduma kwa ufanisi zaidi. Kiuchumi gari lina chochea biashara ajira maendeleo na miundo mbinu kama biashara na vituo vya mafuta. Kijamii linakuza mwingiliano wa watu kutoka maeneo tofauti na husaidia kupunguza umbali wa kijografia. Unaoweza kuzuia maendeleo. Kitamaduni, gari linabadilisha mitindo wa maisha na kuongeza kasi ya shughuli na kubadilisha namna jamii zinavyoona muda umbali na urahisi wa maisha. Katika maisha yangu binafsi gari lina nafasi ya kipekee kwa sababu linakuwa chombo kinachompa uhuru wa kupanga ratiba yangu, kusimamia majukumu yangu kwa ufanisi zaidi. Mimi hulitumia gari si tu kama usafiri bali kama mshirika wa safari yangu ya kila siku ambapo hunituliza akili na hunipa nafasi ya kusafiri ninapokuwa njiani. Na hupita gari nimeweza kufikiria katika maeneo ambayo yangekuwa magumu kuyafika kwa njia nyingine. Jambo linalonisaidia kuepuka mtazamo kupanua mtazamo wangu kujifunza kutokana na mazingira mapya. Pia nimejifunza kuwajibika zaidi kwa kuzingatia matengenezo matumizi na manufaa ya usalama barabarani mambo ambayo yamenifundisha nidhamu na tahadhari katika maamuzi yangu ya kila siku. Tafakari yangu juu ya gari imenifundisha kuwa pamoja na urahisi wake kuna changamoto na majukumu yanayoambatana nayo. Nimekumbana na hali ya msongamano wa magari gharama za kutengenezwa na wakati mwingine ajali ndogo ndogo zinazoniacha na hisia ya hofu na tahadhari zaidi. Changamoto hizi zimenifundisha uvumilivu umakini na umuhimu wa kupanga kabla ya kuanza safari. Kwa upande chanya gari limenisaidia kuokoa muda na kuokoa muda na kuwa mvumilivu. Na makini na umuhimu wa kupanga kabla ya kuwanza safari kwa mtazamo wa baadae, gari limeendelea.

Ijuma ni siku ya sita katika juma abayo inanafasi ya peke kijami kidini na kiakiri kwa watu wengi. Kimsingi, ijumaa hutabulika kama siku ya mkusanyiko. Tafakari na maandarizi ya mapumuziko kwa jamii bari bari huku kwa waumini wa dini ya kisilamu yu kuwa siku ndo siku ya ibaada ya dua. Maana ya ijuma imejengwa juu ya wazo la kukutana kutafakali. Maisha na kulekebisha mwelekeo wa kiroho na kijamii. Kwa matumizi ya jumla hijuma huu tokana uonekana kama siku ya mpito. Kati ya majukumu ya wiki mapumziko ya mwisho ya juma umuhimu wake unaonekana katika namna watu kupunguza mzigo wakazi. Kupanga mikutano ya kijamii ni kutayalisha kujitayalisha kisaikolojia kwa siku za mapumziko. Katika jamii nyingi, ijuma huwa siku ya fulaha. Ta hadhali ambapo watu hukamilisha majukumu yao mapema. Na kuanza kuangalia maitaji ya familia. Marafiki na nafasi zao. Hivyo, ijuma huu unganisha wajibu mapumziko kwa uwiano unaoleta utulivu wa maisha. Kwa athali pana, ijuma inanafasi muhimu kijamii. Kitamaduni na kiroho kwa sababu huadhiri namna watu wanavyo panga munda wao na vipaubele vyao. Kijamii siku hii inamaanisha mshikamano. Kwa kuwa watu hukutana zaidi. Iwe katika ibada mazungumzo na maandalizi ya shuguri za pamoja. Kitamaduni ijuma inajengeka kama alama ya mawazo mapumziko na sherehe dogo dogo. Katika jami bari bari kierimu na kisaikorojia siku hii huu wasaidia watu kupunguza musongo wa mawazo. Kusanya katika siku za kazi na hivyo kuongeza ufanisi wa afya ya akiri kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi, ijuma ina maana ya kipeke sana kwa sababu huleta mambadiriko ya hali ya kupumua, kujidhamini na kulekebisha mipango yangu siku hii ujitahidi kupunguza kasi ya maisha kukamilisha majukumu muhimu na kujipa muda wa kutafakari nilipo toka napo kwenda ijuma hunipa nafasi ya kuwa kalibu zaidi na watu ninaowapenda na pia kuwa kalibu na nafasi yangu. Jabo linaro nisaidia kulejesha nguvu ya ndani kabla ya kuanza tena mzunguko mpya wa majukumu. Kupitia uzoefu wangu ijuma imenifundisha umuhimu wa kusawazisha kazi ya maisha binafsi nimejifunza kuwa bila siku za kutulia na kutafakali mtu anaweza kupoteza mwelekeo na motisha na kuendelea mbele changamoto ninayo kutana nayo ni wakati mwingine kusawisha kuiona ijuma kama siku ya uvivu badala ya siku ya kulekebisha na kujijenga upya hata hivyo hutafakari kuwa tadthimini halisi ya ijumaa iko katika namna isia na amani, shukran na matumaini ninayo pata siku hii. Hunisaidia kuanza wiki ijayo nikiwa na mtazamo chanya zaidi. Kwa mtazamo wa badae, ninaiona ijuma kama gumzo muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Siku hii itanisaidia kuendelea kujenga tabia na kujenga.

Nyuma. Ni neno linaloeleza upande wa pili wa kitu au mwelekeo unaofuata baada ya hatua ya mbele. Na pia hutumika kuashiria wakati uliopita au hali inayokwisha. Pitwa. Kwa maana ya msingi nyuma huweza kumaanisha sehemu inayo onekana moja kwa moja au inayo ilioko nyuma na mwonekano wa kwanza. Iwe ni katika nafasi ya kimwili au katika muktadha wa maisha neno hili hubeba wazo la kumbukumbu historia na hatua ambazo tayari zimepitwa kabla ya kufika mbele mtu alipo sasa. Kwa matumizi ya jumla, nyuma hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kuonyesha mwelekeo nafasi au hali ya maendeleo. Umuhimu wake unaonekana pale tunaposema tumerudi nyuma, tumebaki nyuma au tunataka kuwacha mambo nyuma. Kauli zinazoonyesha thamani ya hatua zilizopigwa au zinazokosa. Katika jamii nyuma husaidia watu kutafakali safari yao hujifunza kutokana na yaliyopita na kupanga hatua za mbele kwa busara zaidi. Hivyo kuwa kiungo kati ya uzoefu na matarajio. Kwa dhali pana nyuma lina nafasi muhimu kijami, kielimu na kisaikolojia. Kwa sababu linahusiana moja kwa moja na historia maendeleo na ya kijamii inayokagua yaliyopo nyuma yake kwanza na kuelewa asili yake. Matumizi yake yana mabadiliko inayo pita jambo inalo saidia kujenga utambulisho imara. Kielimu nyuma huwa kilisha msingi wa maarifa ambapo makosa na mafanikio ya zamani. Hutumika kama somo la kuboresha mifumo ya sasa. Kisaikolojia kuelewa nyuma husaidia mtu kukubali yaliyopita kuachilia maumivu na kujenga upya mtazamo ulio mbora zaidi. Katika maisha yangu binafsi nyuma ina maana mazito sana. Kwa sababu imenifundisha kujitazama kwa uaminifu na kukubali safari niliyopita. Mimi hutafakari mara nyingi kuhusu nyumba yangu niki angalia maamuzi niliyofanya, makosa niliyokutana nayo na, mafanikio niliyo pata. Si kwa kuni kujilaumu bali kwa kujifunza nyuma hunikubusha nilipotoka na kunisaidia kuthamini hatua ndogo nilizopiga hadi kufika nilipo sasa katika maamuzi yangu ya kila siku kufikiria nyuma hunisaidia kuepuka kurudia makosa yale yale na kunipa hekima na kuchangia njia bora zaidi mbele. Tafakari yangu juu ya nyumba imenifundisha kuwa yaliyopita hayawezi kubadilishwa lakini yanaweza kutumika. Kama mwanga wa safari na sasa ya sasa. Nimekumbuka na hisia za majuto huzuni na hata hofu ni ninapo kubuka. Baadhi ya matukio ya nyuma lakini pia ningegudua nguvu iliyofichwa kati ya kuyakubali. Changamoto ilikuwa kujifunza kuwacha kubeba mizigo ya lawama na badala yake kuchukua mafunzo yaliyomo kupitia mchakato huu nimejijenga kihisia nimepata ujasiri na kuendelea mbele na nimejifunza kujisamehe jambo linaloleta amani ya ndani na mtazamo chanya wa maisha. Kwa mtazamo wa baadaye. Nimeona nyuma kama hazina ya maarifa inayoniongoza katika ukuaji wangu binafsi. Itanisaidia kuendelea kujiamini kuboresha tabia zangu na kupanga malengo yangu kwa msingi imara ya uzoefu halisi. Badala ya kuyaogopa au kuyakwepa yaliyopo yaliyo.

Ndege ni kiumbe hai mwenye mabawa anayeweza kuruka angani na pia neno hili hutumika kumaanisha chombo cha kisasa cha usafiri wa anga kinacho beba watu au mizigo kwa maana ya msingi. Ndege huwakilisha wazo la kupaa, uhuru wa kuvuka mipaka na kuwa kawaida ya asili. Iwe ni ndege wa asili au ni kutengenezwa na binadamu. Neno hili hubeba dhana ya mwendo, mabadiliko na kufika mbali zaidi ya mahali ulipoanza. Kwa matumizi ya jumla ndege hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kuashiria usafiri, wa haraka, safari ndefu au hata ndoto za kufika mbali. Kimaisha umuhimu wake unaonekana katika kurahihisha mawasiliano kati ya mataifa, na jamii zilizo mbali kijiografia. Katika maisha ya kila siku ndege huwakilisha fursa maendeleo ya kiteknolojia na uwezo wa binadamu kuvuka vizingiti vya umbali na muda hivyo kuifanya dunia ionekane ndogo na hivyo fikra zaidi. Kwa athari pana ndege ina mchango mkubwa kijamii, kiuchumi na kielimu kwa sababu inabadilisha kabisa namna dunia inavyounganishwa kiuchumi. Ndege ina imeniwezesha inawezesha biashara za kimataifa, utalii na ajira katika sekta mbalimbali zinazohusiana na usafiri wa anga. Kijamii imeimarisha mahusiano kati ya watu na tamaduni tofauti kwa kurahihisha mikutano na mwingiliano. Kielimu na kisayansi ndege imefungua milango ya utafiti kubadilishana maarifa na kujifunza kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Jambo linalochochea maendeleo ya pamoja. Katika maisha yangu kibinafsi, ndege ina maana ya kipekee sana kwa sababu inanigusa katika kiwango cha ndoto na mtazamo wa maisha. Mimi huiona ndege kama ishara ya tamaa yangu na kufika mbali. Si tu kimwili bali pia kifikira na kihisia. Kila ninapofikiria ndege hujiona nikiacha nyuma hofu mipaka na mashika yanayokuwa yananizuia kusonga mbele. Inanipa msukumo wa kikujiamini zaidi katika maamuzi yangu. Kuthubutu kujaribu mambo mapya na kujiamini kuwa nimeweza kupaa juu ya changamoto zinazotokea katika maisha ya kila siku. Hata pale ninapokutana na vizingiti, wazo la ndege hunikumbusha kuwa kila safari huanza kwa maandalizi na ujasiri na kuondoka pale ulipozoea. Tafakari yangu juu ya ndege imenifundisha kuwa kupaa kunahitaji maandalizi, uvumilivu na kukubali hatari fulani, nimejifunza kuwa si kila wakati safari huwa laini. Kauni kama ilivyo kwa ndege angani kuna misukosuko inayoweza kujitokeza ghafla changamoto hizi zimeibua hisia ya hofu na kutokuwa na uhakika lakini pia zimenijengea uthabiti na imani katika uwezo wangu wa kustahimili. Kupitia dhana ya ndege nimejifunza kuwa kushindwa sio mwisho bali ni sehemu ya safari ya kujifunza namna ya kuvuka vizuri zaidi na faida kubwa inayonipata ni mtazamo mpana wa maisha na ujasiri wa kuendelea mbele hata pale mambo yanapo onekana magumu. Mtazamo wa baadae ninaiona nitaiweka kama ishara ya mwelekeo inayo.

Gauni ni vazi linalo valiwa hasa na wanawake likiwa na umbo linalo funika sehemu ya juu ya mwili na kushuka chini kwa mutido unaoweza kutofautiana. Kulingana na utamaduni tukio au ladha binafsi kwa maana ya msingi gauni hutengenezwa kwa vitambaa mbalimbali na huvaliwa kwa maudhui ya heshima uzuri au utambulisho katika mazingira tofauti zaidi ya kuwa vazi la kawaida. Gauni hubeba maana ya kujieleza haiba na nafasi ya mtu katika jamii. Kwa matumizi ya jumla gauni hutumika katika maisha ya kila siku pamoja na matukio maalum kama sherehe harusi na uhafla rasmi. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kuedana na mazingira na kuwasilisha ujumbe fulani kuhusu muhusika. Iwe ni unyenyekevu heshima na umaridadi katika jami. Gauni limekua ishara ya utambulisho wa kijinsia na kitamaduni huku pia likibadilika kulingana na mitindo ya kisasa na maadili ya jamii husika. Kwa athari pana gauni lina nafasi muhimu kijamii kitamaduni na kiuchumi kwa sababu lina hakikisha mabadiliko na ya mtazamo na mtindo wa maisha ya kitamaduni gauni limekua sehemu ya desturi na linavaliwa kwa mitindo tofauti kulingana na kabila au eneo hivyo kulinda urithi wa jamii kiuchumi uzalishaji na uuzaji wa magauni uchangia ajira na maendedo katika sekta ya mtindo ya biashara kijamii gauni huweza kuwa chombo cha kujieleza kujenga kujiamini au hata kuibua mjadala kuhusu maadili uhuru na nafasi au ya mwanamke katika jamii katika maisha yagu binafsi. Gauni lina maana ya ndani zaidi kuliko mwonekano wa nje pekee kwa sababu linahusiana na namna ninavyojiona na kujiamini. Iinalo nipa nafasi ya kuonyesha utu wangu ladha yangu na hali ya moyo wangu. Kwa wakati fulani ninavyo vas gauni iina linalonifaa. Ujiamini nikiwa na kujiamini. Utulivu wa heshima kana kwamba ninajitambulisha kwa ulimwengu bila kusema maneno gauni hunisaidia katika maamuzi yangu ya kila siku kuhusu namna ninavyo taka kuonekana na kujisikia. Na mara nyingi kunikumbusha kuwa kujali mwonekano ni muhimu sana.